Habari, leo ningependa kuzungumzia swali hili, tukio gani muhimu katika maisha yangu. Kila mtu ana tukio fulani katika maisha yake, ambalo linabaki kumbu kumbu, isyo sahaulika. Kiupande wangu, tukuo muhimu zaidi, ilio tokea nilipo kuwa na nafasi ya kushiriki katika mradi wakijamii shuleni. Ambapo tulikusanya na kutoa vifaa vya shule kwa watoyo wenye mahitaji maalum. Nilihusika moja kwa moja kuanzia kwenye kupanga mpango, kushirikisha wenzangu hadi kuhakikisha kila kitu kili kamilika kwa usahihi. Tukio hili lilinifundisha mambo mengi ya thamani. Kwanza muhimu kwa kushirikiana na wengine kwa malengo makubo. Pili, furaha na kuridhika inapo patikana wakati unapoona wengine wakifurahia kutokana na jithihada zako. Na tatu, jinsi shugli ndogo zinaweza kuleta tofauti kubwa katika maisha ya watu wengine. Kumbuka, wakati wa mradi huu kulikuwa na changamoto nyingi. Mara nyingine, vifaa vilihitajika kuandaliwa haraka au baadhi ya wenzangu walihitaji msaada zaidi ili kuhakikisha kila kitu kina kwenda vizuri. Lakini kutokana na kushirikiana, kila changamoto iliyo tokea kama fursa ya kujifunza ilikuwa ya uvumilivu nidamu na umuhimu wakupanga vizuri. Nilihisi furaha kubwa sana kuona nyuso za watoto wakifurahia. Wakiwa umepata vifavi ya shule viilivyo kuwa na maana kubwa kwetu kuwapatia. Furaha hiyo haikuwa kuishi katika moyo wangu. Na kila wakati ninapo kumbuka tukio hili na isi motisha kufanya mambo mema kila siku. Tukio hili pili pia lilinifundisha mambo makubwa kuhsu utu na madhili. Nilijifunza kuwa jithihada ndongo zikitolewa kwa muyo nzuri zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Pia lilinifunza kuwa mtu anaposhirikiana na wengine kwa nia nzuri sio tu anafanikwa katika kazi bali, pia anapata furaha ya ndani na kuridhika kisiyo kisaikolojia yake. Kwa kweli tukio hilo lime baki kuwa msingi wa maadhili yangu, furaha yangu na mtazamo wangu juu ya maisha. Kila mara ninapo shugulika na changamoto ndogo, au kazi nzito na kumbuka mradhi huu unishauri na fikiri hii ni fursa ya kusaidia wengine na kujifunza mambo mapya. Leo, ni kiangalia nyuma, tukio ili limebake kama kumbukumbu isio pimika. Sio tu kwa sababu ya kila tulicho kifanikisha bali pia kwa sababu ili nifunza umuhimu wa kushirikiana uvumilivi na kuwa na moyo wa kutoa. Ni tukio ambalo, linaniamasisha kila siku kuenda kufanya mambo mema, kushirikiana na wengine. Na kuwa mtu bora zaidi. Kwa hivyo, tukio hilo limebake kuwa kipanda cha maisha chenye dhamani isio na kipimo. Linaonyesha kuwa tukio moja linaweza kubadilisha mtazamo wa mtu. Kuimarisha madeli yake na kuleto furaha isio na kifani. Kila moja wetu anaweza kuwa na tukio kama hii. Tukio linalo baki ndani ya moyo na kutufundisha kuwa kila jithihada tunayofanya kwa moyo nzuri haiendi bure. Asanteni kwa kunisikiliza. Na nina matumaini kila moja wetu wanaweza kupata tukio kama hili katika maisha yake. Tukio linalo baki kama kumbukumbu ya dhamani isiyo na kipimo. Asante.

Leo nataka kuzungumzia swali, ambalo watu wengi hujiuliza kimia kimia lakini, sisi wote hulitafakari kwa kina. Swali lenyewe ni, nataka kufikia wapi katika kazi yangu. Ni swali linalohusu ndoto, malengo na mwelekeo wa maisha. Napenda kwa upande wangu, napenda kuongelelea mahali ambapo nataka. Mimi kwangu nataka kufikia mahali ambapo, kazi yangu itanipa maana heshima na mchango chanya kwa jamii. Si tu kupata mshara au cheo, bali kufikia hatua ambayo, kile ni nachokifanya, kina dhamani na kinaguza maisha ya wengine kwa njia nzuri. Kazi ni sehemu kubwa ya maisha ya binadamu. Ndani ya kazi, tunatumia muda mwingi nguvu na akili zetu. Ndiyo maana ni muhimu sana mtu ajue anapotaka kufika. Ili asifanye kazi bila mwelekeo. Bila malengo, mtu anaweza kufanya kazi kwa miaka mingi, lakini asijue amepiga hatua gani. Kwanza kabisa nataka kufikia kiwango cha kuwa mtaalamu katika kazi yangu. Nataka nifanye kazi yangu kwa ufanisi, kwa ujuzi na kwa kujiamini. Hii nahitaji kujifunza mara kwa mara, kujiendeleza na kukubali mabadiliko dunia ya kazi hubadilika na mtu anayejifunza ndiye anayesonga mbele. Pili, nataka kufika mahali ambapo, ninaweza kuajibika zaidi na kuaminiwa kuajibika ni ishara ya ukuaji katika kazi, kadri mtu anavyopewa majukumu mapya, ndivyo anavyoonyshwa uwezo wake, natamani au, natamani kuwa mtu anayeaminika, anayeheshimika na anayetoa matokeo mazuri kazini. Tatu, nataka kufika au kufikia nafasi ambayo itaruhusu kusaidi na kuinua wengine. Mafanikio ya kweli ni kupanda au kupanda peke yako, bali kuwavutia watu wengi. Natamani kufikia hatua ambayo ninaweza kushiriki maarifa, kutoa ushauri na kuwa mfano mzuri kwa wengine. Hasaa wale wanaoanza safari yao ya kazi lakini kufikia malengo haya si jambo rahisi tu bali, kunahitaji nidhamu, uvumilivu na kujitolea. Kutokua na changamoto, kushindwa na wakati. Kushindwa na wakati, au kushindwa wakati mwingine au kukata tamaa lakini kila changamoto ni somo. Na kila kosa ni fursa ya kujifunza kilichomuhimu. Na kilichomuhimu pia ni kutoacha kusonga mbele na kuvumilia. Pia natambua kwamba safari ya kazi si mstari wa moja kwa moja. Wakati mwingine pale malengo hubadilika kulingana na mazingira uzoefu na masomo tunayopata njiani ndio maana ni muhimu kuwa na malengo lakini pia kuwa tayari kujifunza na kubadilika zaidi ya mafanikio binafsi nataka kazi yangu iwe na adhari chanya kwa jamii, kazi inakua na maana zaidi inapochangia maendeleo ya wengine. Iwe ni ya kupitia huduma, ni ya kupatia huduma, au kupitia huduma bora, uvumbuzi, au uadilifu kazini. Natamani kazi iwe mfano, au kazi yangu iwe mfano dhamani na uajibikaji. Kwa mtazamo wangu, mafanikio katika kazi hayapimwi kwa cheo pekee bali pia kwa kuridhika moyoni. Nataka kufikia hatua ambayo, nitajivunia kazi ni nayofanya na kujisikia kuwa niko mahali sahihi katika maisha yangu. Kwa kumalizia swali, unataka kufikia wapi katika kazi yako, ni suala na kujitafakari linatuhimiza kuweka malengo na kufanya kazi kwa bidii na kutokuwa na haraka ya mafanikio. Safari ya kazi ni ndefu, lakini ni kujiamini.

Leo nataka kuzungumzia swali linaloguza maisha ya watu wengi. Swali lenyewe ni, je, ninaishi mahali nilipozaliwa. Ni swali ninalohusiana na safari ya maisha. Mabadiliko na sababu zinazomfanya mtu kuhamia au kubaki mahali fulani. Kwa upande wangu siishi mahali nilipozaliwa. Kama ilivyo kwa watu wengi, maisha yananipeleka au yampeleka, yamenipeleka sehemu tofoti kutokana na masomo, kazi au sababu zingine au sababu nyingine za kimaisha. Imenifanya nijifunze mengi kuhusu ulimwengu na kuhusu mimi mwenyewe na watu wengine. Watu wengi huzaliwa sehemu moja lakini baadaye kuhamia sehemu nyingine. Sababu mojawapo kubwa ni elimu. Mtu anaweza kulazimika kuondoka nyumbani ili kupata elimu bora au furza saidi au kupata zile vitu ambavyo haziko katika mazingira ambayo amezaliwa. Hali hii humsaidia kupanua mawazo na kujitegemea. Sababu nyingine ni kazi. Mtu kuhama au watu wengi kuhama kutafuta ajira au kuboresha maisha yao. Mahali ulipozaliwa si lazima kuwe na fursa zote unazozihitaji zihitaji. Kuhamia sehemu nyingine hufungua milango mipya ya maendeleo ingawa mara nyingine au mara nyingine huja na changamoto zake hata hivyo kuishi mbali na mahali ulipozaliwa si jambo rahisi kuna changamoto za kuzoea mazingira mapya watu wapya na tamaduni tofauti. Wakati mwingine mtu huhisi upweke au kumbukumbu ya nyumbani. Lakini changamoto hizi humjenga mtu kuwa na subira na uwezo wa kukubaliana au kukabiliana na hali mbalimbali. Kwa upande mwengine, kuna wale watu ambao wanaamua kubaki mahali walipozaliwa. Watu hao hupenda ukaribu au kukaribia familia na marafiki. Na pia utamaduni wao. Kuishi mahali ulipozaliwa kuna faida nyingi. Kama msaada wa karibu wa kifamilia na hisia ya kuwa nyumbani muda wote na watu ambao unajua. Unawajua. Kwa mtazamo wangu, haijali unaishi wapi kilicho muhimu ni jinsi unavyoishi. Mahali popote mtu alipo, anaweza kufanya maendeleo kama atakuwa na malengo, nidhamu na bidii. Mahali na mazingira tu, mafanikio yanatokana na juhudi za mtu binafsi. Sii mazingira ama mahali ulipozaliwa. Pia kuishi mbali na mahali ulipozaliwa, kunanifundisha kuthamini nyumbani zaidi. Kila ninaporudi, ninahisi thamani ya familia, mila na historia yangu. Hii hunikumbusha, nilitoka apa, hunipa nguvu ya kusonga mbele. Kwa kumalizia, jee, unaishi mahali ulipozaliwa. Halina jibu moja kwa kila mtu. Kwa wengine, jibu ndio, ni ndio. Jibu yao ndio, bado wanaishi mahali walipozaliwa. Kwa wengine, ni hapana. Kwangu ingawa, siishi mahali nilipozaliwa bado na napathamini kama sehemu muhimu ya maisha yangu. Mahali nilipozaliwa ni chanzo cha historia yako. Lakini mahali unakoishi sasa ndiko kunakounda mustakabali wako. Hii ndiyo mawazo yangu kuhusu kuishi mahali nilipozaliwa.

Leo nataka kuzungumzia swali ambalo linaguza maisha ya kila mtu na ni kila mtu anayefanya kazi au anayeanza safari ya kazi. Swali lenyew ni ni malengo gani ambayo ninayo kwa kazi yangu. Kila mtu anapokuwa kazini, haifai kuwa kazi au haifai tu kufanya kazi bila malengo. Malengo hutuongoza, hutupa mwelekeo na hutufanya au hufanya kazi yetu kuwa ya maana sana. Kwanza kabisa, moja ya malengo yangu ni kuwa mtaalamu katika kazi yangu. Nataka kufanya kazi yangu kwa ujuzi, kwa weledi, na kwa ubora unaoonekana. Hii, inahitaji kujifunza, au, inahitaji kujifunza kila siku. Kujiboresha na kufanya mbinu bora. Kwa kufanya hivyo, nawezakuwa na uwezo wa kutoa matokeo bora na kuaminika zaidi. Pili, nataka kufikia huakika kwa usalama na maendeleo ya kifedha. Kazi si tu kuhusu furaha au heshima bali pia ni njia ya kujenga maisha bora. Kupata kipato cha kutosha na usalama katika kazi, hufungua fursa ya maisha mazuri kwa familia na kwa jamii yangu na pia kwa jamii kwa ujumla. Tatu, nataka kuwa na uhusiano mzuri na wenzangu kazini. Kazi ni pamoja na watu wengine na mafanikio makubwa huletwa na ushirikiano. Malengo yangu ni kujenga mawasiliano mema kushirikiana kwa heshima na kusaidiana kufanikisha malengo ya pamoja na malengo kwenye kazi. Hii pia hufanya mazingira ya kazi kuwa ya furaha na yenye manufaa. Nne ni nataka kuwa mtu anayeweza kuongoza na kusaidia wengine. Kazi si tu kuhusu mafanikio binafsi bali, pia ni jinsi unavyowasiliana au jinsi unavyosaidiana na wengine kufanikisha malengo yao, nataka kufikia hatuwa ambapo naweza kutuoa mwongozo, kushirikisha uzoefu na kuwa mfano mzuri kwa wenzangu au watu wanaoanza kazi. Pia nataka kuboresha ujuzi wangu kila wakati. Dunia ya kazi hubadilika kila siku na teknolojia mbinu na marifa ubadilika. Malengo yangu ni kuendelea, kujifunza na kuboresha ujuzi wangu na kuwa mtu anayeendelea na pia anayeandaa ama mwenye anaendana na mabadiliko ili kusonga mbele. Zaidi ya hayo nataka kazi yangu iwe na maana kwa jamii. Mafanikio siyo tu kupata chea au mishahara bali pia kutoa mchango chanya kwa wengine au kutoa mchango chanya kwa jamii. Kila mtu au kila kitu ni nachokifanya. Nataka kiwe na thamani na kuleta maendeleo kwa watu wengine. Mwisho nataka kufikia faraja ya kifahari ya kufanya kazi ninayopenda. Kazi ni sehemu kubwa ya maisha na kufanya jambo unalolipenda hufanya kila siku kuwa rahisi na yenye furaha. Malengo yangu ni kuona kila hatua ya kazi yenye kuridhisha na yenye mafanikio. Kwa kumalizia swali ni malengo gani na kwa kazi yako inanifundisha umuhimu wa kuweka malengo. Kufanya kazi kwa bidii na kuzingatia mwelekeo kwa mimi au kwangu, malengo yangu ni kuwa mtaalamu. Kuwa mwngozo kwa wengine. Kuwa na maendeleo binafsi na kutoa mchango chanya kwa jamii kupitia kazi yangu. Hayo ndio mawazo yangu kuhusu malengo yangu katika kazi.

Leo nataka kuzungumzia swali ndogo lakini linalo husiana na maisha ya kila siku. Je, unavaa saa? Saa si kitu cha ku onyesha muda, bali pia ni sehemu ya mtindo tabia na hata maadili ya mtu. Kwanza kabisa, saa hutuonyesha muda, kwa mtu anaye fanya kazi, shule au shughuli nyingine muhimu. Kuangalia muda si au ni jambo la msingi sana. Saa inatufundisha nidhamu kupanga muda na kutofanya mambo kwa haraka au kuchelewa. Kwa hivyo, kuvaa saa si tu kwa mtindo, bali pia ni njia ya kuthibiti maisha yako. Pili, kwa baadhi ya watu, kuvaa saa ni sehemu ya mtindo. Kuna saa nzuri zilizo onyesha au zinazo onyesha uwelewa wa mtindo, heshima na ata hadhi ya mtu. Kwa wengine, ni njia ya kujieleza. Saa inaweza kuonyesha tabia upendeleo au ata ladha ya mtu binafsi. Tatu, kwa wengi kuvaa saa ni swala la urahisi. Wanaweza kuona saa ni muhimu tu kwa kufanya kazi au kupanga ratiba zao za kila siku. Na si lazima ziwe za gharama kubwa au za mtindo. Lengo kuu ni kudhibiti muda. Si kutangaza kitu kingine. Lakini si kila mtu anavaa saa, wengine hupendelea kutegemea simu, kompyuta au vifaa vingine kuona muda. Hii ni jambo la kibinafsi, lakini bado linausiana na mtindo wa kimaisha. Wengine huona kuvaa saa ni mzigo wa ziada. Wengine wanapenda uhuru bila kitu kwenye mkono. Kwa mtazamo wangu, kuvaa saa ni jambo binafsi na la manufaa. Kunasaidia kudhibiti muda kuna jenga nidhamu na wakati mwingine huongeza mtindo wa mtu. Lakini jambo muhimu zaidi ni kujua muda na kutumia kila dakika kwa busara. Hivyo basi kuva saa si lazima lakini kinapendakezwa kwa wale wanao taka kudhibiti muda na kuonyesha mtindo wao. Kwa kumalizia swali je una vaa saa unanifundisha kuhusu nidhamu mtindo na umuhimu wa muda. Saa si chombo kinacho tusaidia. Au saa ni chombo ambacho kinatusaidia kupanga maisha yetu iwe kuwa shule, kazi au shughuli nyingine. Kwa baadhi ya watu ni sehemu ya mtindo na utu. Kwa wengine ni chombo cha muda. Hapo ndipo napenda kumalizia mawazo yangu. Kuvaa saa ni chaguo lakini chaguo hilo lina manufaa kubwa kwa kila mtu anayotumia kwa busara.

Leo nataka kuzungumzia swali ambalo linahusiana na mahusiano kazini na jinsi tunavyojenga mazingira mazuri ya kazi. Unawakaribisha wafanyikazi wapya vipi? Kila kampuni, shirika au tawi linafanya juhudi ili wafanyikazi wapya wajisikie kuwa sehemu ya familia. Kila mtu anapokuwa sehemu ya kazi mpya. Hupitia changamoto za kujifunza taratibu, watu na mazingira mapya. Kwa hivyo, ni muhimu sana kujua jinsi ya kuwakaribisha ili wawe na faraja na kuanza kazi kwa ufanisi. Kwanza kabisa kuwakaribisha kwa maneno ya ukarimu ni hatua ya msingi. Kuwaambia karibu au tunawakaribisha ni kujenga hisia ya usalama na furaha. Hii inasaidia wafanyikazi wapya kujisikia sehemu ya timu na siyo wageni. Hisia za kwanza ni muhimu sana. Zinatengeneza mtazamo wa mafanikio au kutojiamini. Pili, kutoa mwongozo na maelekezo au maelezo ya awali ni muhimu sana. Kila mfanyakazi mpya anahitaji kuelewa utaratibu wa kazi. Taratibu za kampuni na masharti ya kazi. Kwa kuelewa vizuri tunapungua mchanganyiko na hofu. Hii pia husaidia wafanyikazi wapya kuanza kufanya kazi kwa uhakika na kwa nidhamu na kuelewana na wale wafanyikazi ambao walikuja awali. Tatu, kuwapa msaada wa kirafiki ni jambo jingine muhimu. Kuwa karibu nao kujibu maswali yao na kuonyesha kuwa wanakaribishwa kwa moyo mkunjufu kunasaidia sana mara nyingi wafanyikazi wapya huogopa kuuliza maswali lakini ukishawaonyesha rafiki au urafiki na mwongozo wanajisikia uhuru kujifunza na kukua nne kushirikisha au kushirikishana au kushiriki na wafanyikazi wapya katika shughuli za timu ni muhimu sana. Kuwashirikisha kwenye mikutano, kazi za pamoja au shughuli za kijamii. Kunawaonyesha kuwa ni sehemu ya familia. Hii hujenga mshikamano na mawasiliano bora na huwasaidia kila mmoja kufanikisha malengo ya pamoja. Pia, ni vyema kuwapa mwongozo wa muda mrefu. Kuwa na mtu wa kuwaongoza, kuwa mwalimu au msaidizi kunasaidia kufanya kazi au wafanyikazi wapya kufanikisha kazi zao kwa ufanisi. Hii hujenga uaminifu na kuandaa kwa changamoto zijazo. Kwa mtazamo wangu, kuwakaribisha wafanyikazi wapya. Si tu formality au jambo la kawaida ni njia ya kujenga mazingira bora ya kazi. Kuongeza ufanisi na kuhakikisha kila mtu anahisi kuwa sehemu ya timu. Wafanyikazi wanapojisikia kuwa sehemu ya familia au kazi au ya jamii hujalisha matokeo bora zaidi. Kwa kumalizia swali, unawakaribisha wafanyikazi wapya vipi? Linanifundisha umuhimu wa ukarimu, mwongozo na mshikamano kazini kila mfanyikazi mpya, anapokuwa na faraja ni rahisi kwake kuanza vizuri, kujifunza na kufanikisha malengo ya timu na kampuni kwa jumla. Na hapo ndipo napenda kumalizia mawazo yangu ukarimu, mwongozo na ushirikiano ndiyo njia bora ya kuwakaribisha wafanyikazi wapya.

Leo nataka kuzungumzia swali ndogo lakini muhimu sana katika maisha kila siku. Je, nawafahamu majirani zangu. Hili ni swali linalohusiana na jamii. Mahusiano na jinsi tunavyojenga mshikamano wa kijamii, kwa upande wangu nina wafahamu baadhi ya majirani zangu. Lakini si wote. Hii ni hali ya kawaida kwa watu wengi, kwani maisha ya kisasa mara nyingi ni ya haraka na kila mtu ana shughuli zake lakini, kujua majirani wako ni jambo nzuri sana. Kwa sababu, kuna leta usalama, urafiki na mshikamano wa kijamii. Kwanza kabisa, ningependa kuongelelea kwamba, kujua majirani, kunasaidia kuunda mshikamano wa kijamii. Tunapojua majirani wetu tunajua nani, wa kuomba msaada wakati wa dharura au nani anapenda kushirikiana kwenye shughuli za kijamii. Hii hufanya mazingira ya makazi kuwa salama au yenye furaha. Pili, Kujua majirani kunaleta urafiki Mara nyingi, majirani wanapo karibiana. Wanashirikiana hali, wanasaidiana na ata kushirikiana katika sherehe ndogo ndogo. Urafiki huu unaongeza furaha na hufanya maisha kuwa ya maana zaidi. Tatu, Kujua majirani husaidia kuboresha maadili ya kijamii Tunapojua majirani, tunajifunza kushirikiana, kuheshimiana na kusaidiana. Hii ni sehemu ya malezi, mazuri au bora. Na inatufundisha kuwa na heshima kwa kila mtu ambaye amekukaribia ama kila mtu katika jamii. Nne au la nne ni kujua majirani pia hutoa usalama. Tunapokuwa majirani, tunapokuwa majirani kwa karibu. Tunajua pale kuna tatizo la atari au hatari. Tunaweza kushirikiana kulinda nyumba, familia, mali, au kila kitu au kitu kile ambacho. Unaweza saidiwa na majirani wako kulinda. Usalama ni muhimu sana katika maisha. Na majirani wanao elewana huchangia sana. Hata hivyo, ni kweli kwamba si kila mtu wa karibu au kila mtu yule ana wakati au nafasi ya kufahamiana na majirani wake. Wengine ni wafanyi kazi wa mbali, wakiwa shule au kazi muda mrefu na wengine ni wapya katika eneo husika. Hata hivyo, juhudi ndogo kama salamu za kawaida. Kuzungumza mara moja kwa wiki au kushirikiana au kushiriki katika habari ndogo ndogo inaweza kuunda uhusiano mzuri. Kwa mtazamo wangu, kujua majirani ni sehemu ya maisha yenye dhamani. Hii si tu kuhusu usalama au urafiki. Bali, pia kuhusu kujenga jamii yenye mshikamano na mshikamano wa kijamii. Kila mmoja anapojitahidi kuzungumza na majirani wake, jamii inakua bora zaidi kila siku. Kwa kumalizia swali la leo ambalo ni je, unafahamu majirani zako. Linanifundisha umuhimu wa kujijenga au kujenga uhusiano wa karibu na wale wanaoishi karibu sana. Na wafahamu baadhi ya majirani zangu na napenda kujua zaidi kwa sababu kujua majirani kunaleta urafiki mshikamano na usalama katika maisha yetu ya kila siku. Hapo ndipo napenda kumalizia mawazo yangu kujua majirani ni hatua ya kuthamini jamii na maisha ya pamoja.

Leo nataka kuzungumzia swali lilalo husiana na burudani. Ubunifu na namna tunavyojieleza. Je, napenda kuchora au kupaka rangi. Kuchora na kupaka rangi ni shughuli. Zinazo saidia mtu kuonyesha mawazo yake. Hisia zake na ubunifu wake. Watu wengi hupenda shughuli hizi kwa sababu. Huanya mtu ajisikie huru, furaha na hata kupumzika kiakili. Kwa upande wangu, napenda kuchora. Kuchora, kuna nipa nafasi ya kuunda vituvipyaa kuonyesha ubunifu na kueleza hisia zangu bila maneno. Nikichora, ninaweza kuunda pita za mandhari, wanyama au vitu ambavyo, vinakuja kichwani mwangu. Hii hunifanya ni jisikie furaha na kuridhika na kazi ya mkono yangu. Kupaka rangi, pia ni burudhani nzuri, lakini kwa mimi au kwangu. Kuchora, kuna zidi kuwa na changa moto na msisimuko. Ni kuchora, kila mstari na kila umbo nahitaji fikra. Kupanga na kutelekeza hii hunifundisha nidhamu, uvumilivu na ubunifu na ubunifu wangu. Shughuli hizi, pia ni njia nzuri ya kupumzisha msongo wa mawazo. Wakati mwingine, maisha huwa na msongo. Mawazo mengi au shinikizo. Unatoa fursa ya kupumzisha au kupumzika kuangalia dunia kwa mtazamo wa ubunifu na kuondoa mawazo hasi. Zaidi ya hayo, kuchora hunifundisha umakini na subira. Hakuna picha nzuri inayo tengenezwa haraka bila mpangilio. Unapo au unapo chora unajifunza kuwa na subira kushirikisha mawazo yako vizuri na kuona matokeo baada ya juhudi zako. Hata hivyo, si kila mtu hupenda kuchora. Wengine hupenda kupaka rangi tu. Kufanya michoro, tayari kuwa na rangi nzuri. Wengine wanao chora kwenye mashine au kompyuta. Kila mtu ana njia yake ya kuonyesha ubunifu wake. Muhimu ni kujiburudisha na kujieleza kwa njia inayofaa au inayokufaa mtu binafsi kwa mtazamo wangu kuchora au kupaka rangi ni njia ya kuonyesha ubunifu. Kwangu mimi, kuchora kuna nipa uhuru zaidi, kuna nijenga ubunifu wangu, au kuna jenga ubunifu wangu, na kunifundisha nidhamu na subira. Kumalizia swali je unapenda kuchora au kupaka rangi. Lina tufundisha umuhimu wa kujieleza kwa kubunifu, kupumzisha akili, na kufurahia maisha kwa njia ya sanaa. Kwangu napendelea kuchora lakini kwa wengine kupaka rangi ni burudani kubwa pia kwao. Kuchora ni burudani ni elimu ya ubunifu na ni njia ya kujieleza binafsi au kujieleza kwangu binafsi.